Mimi binafsi, napenda zaidi juisi ya maembe. Juisi ya maembe imenivutia kwa sababu nyingi sana. Kwanzia ladha yake tamu, harufu yake ya kuvutia, rangi yake ya kupendeza, faida zake za kiafya, hadi nafasi yake katika maisha yangu ya kila siku na utamaduni wa jamii ninayotoka. Kwanza kabisa ningependa kuzungumzia ladha ya juisi ya maembe. Maembe ni matunda yenye ladha ya kipekee sana. Yana utamu wa asili ambao hauitaji sukari ya ziada ili juisi iwe tamu. Unapokunywa juisi ya maembe, unahisi utamu laini, unaoingia taratibu kinywani na kukuwacha na hisia ya kuridhika. Tofauti na baadhi ya juisi ambazo huwa na uchachu mwingi au uchungu kidogo. Juisi ya maembe huwa na ladha ya kati inayowafaa watu wa rika zote kuanzia watoto hadi watu wazima. Hio ndiyo sababu moja kubwa inayofanya niipende sana. Pili, harufu ya juisi ya maembe ni kivutio kingine kikubwa. Mara tu unapokata embe lililoiva na unapofungua glasi ya juisi ya maembe. Harufu yake nzuri huenea hewani na kukuamusha hamu ya kunywa. Harufu hii, ni ya asili, na uleta hisia ya furaha na kumbukumbu nzuri. Hasa kwa wale, walio kulia maeneo maembe hupatikana kwa wingi. Kwangu mimi, harufu ya juisi ya maembe unikumbusha nyakati za utotoni. Likizo na siku za joto nilipokuwa nikifurahia matunda haya pamoja na familia yangu. Tatu, rangi ya juisi ya maembe nayo ina mchango mkubwa katika kuifanya nipende zaidi. Juisi ya maembe huwa na rangi anjano au ya machungwa. Inayongaa. Rangi inayovutia macho na kuleta hisia ya uhai na afya. Rangi hii huashiria ukomavu, watunda na utajiri wa virutubishi vilivyomondani yake. Maranyingi watu husema macho hula kwanza. Na kweli, ninakoiangalia glasi ya juisi ya maembe tayari na hisi hamu ya kuinywa hata kabla sijaonja. Nne, faida za kiafya za juisi ya maembe ni sababu nyingine muhimu sana inayofanya nipende. Juisi ya maembe ina vitamini nyingi, hasa vitamini A na C. Vitamini A husaidia kuboresha macho na afya yangozi. Wakati vitamin C husaidia kuimarisha kinga ya mwili. Hii inamaana kwamba kunywa juisi ya maembe mara kwa mara kunaweza kumsaidia mtu kuwana mwili mwenye afya bora na kinga imara dhidi ya magonjwa. Pia juisi ya maembe husaidia katika mmeng'enyo wa chakula na kuupa mwili nguvu hasa wakati wa joto kali au baada ya kufanya shughuli nzito. Pia juisi ya maembe ni rahisi kutengeneza nyumbani. Unachohitaji ni maembe yalioiva vizuri, majisafiki dogo na blender baada ya kuyamenga maembe unayakata vipande vidogo vidogo na kuyaweka kwenye blender kisha unaongeza maji kidogo kulingana na unene wa juisi unayotaka. Ndani ya dakika chache tu unakuwa na juisi safi ya asili na yenye afya. Tofauti na juisi za dukani ambazo mara nyingi huwa na sukari nyingi au vihifadhi juisi ya maembe ya nyumbani huwa salama zaidi na bora kiafya. Zaidi na hayo, juisi ya maembe inanafasi muhimu katika maisha ya kila siku. Inaweza kunywewa asubuhi kama kinywaji cha kuanzia siku, mchana ili kukata kiu au jioni kama sehemu ya mapumziko. Wakati washerehe, mikusanyiko ya familia au hafla mbalimbali, juisi ya maembe huwa kinywaji kinachopendwa na watu wengi. Inaleta furaha na huongeza ladha ya tukio lolote. Kwa upande wa utamaduni na mazingira, maembe ni matunda ya nayopatikana kwa wingi maeneo mengi ya Afrika ikiwemo Kenya. Hii inafanya juisi ya maembe kuwa sehemu ya utambulisho wa vyakula na vinywaji vya kienyeji. Wakulima wengi hunufaika na kilimo cha maembe. Na hivyo kunywa juisi ya maembe pia ni njia ya kuunga mkono juhudi zao. Mimi huona fahari kunywa juisi inayotokana na mazao ya ndani. Kwani inachangia maendeleo ya jamii na uchumi wa nchi. Aitha juisi ya maembe inaweza kuchanganywa na matunda mengine kama machungwa, ndizi nanasi ili kupata latha mpya na ya kipekee. Hata hivyo.